Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, je, ninazitumia zote nadhani nusu tu Nizifute zilesizitumii, zinachukua nafasi Programu wa mawasiliano ni muhimu, nitunze Programu wa ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia Programu za mchezo, je, zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani Nizifute zingine, nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja Nitaweka moja tu, bora zaidi Programu wa benki ni lazima, nalipisha bill na kuangalia pesa Nadhani nitaweka program humu tu simu itafanya kazi ya raka Zaidi bila kuchelewa.

Nina njaa sana, jee, nipike ni leo. Kuna wali na maharagwe hapo jikoni, au nipike pilao, lakini nachukua muda mrefu, nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga. Ninafyuma viazi na carrot, nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana, watafurahi. Ninahitaji kwanza kuandaa mapema kabla wajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.

Mwalimu alipigia jana. Anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je, ni kweli. Lazima nizungumuze naye hii leo. Yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema la tofauti. Inahitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda, anacheza sana. Anasahau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati elimu ni ufunguo wa maisha mazuri bila elimu utakuwa na shida baadaye Nitakaa naye kesho jioni tuangalie kazi zake pamoja Itamsaidia kama Hana huelewa Watoto wanahitaji msaada wa wazazi Sio lawama tu.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

Asubuhi tayari, lazima niamke nianze siku. Leo ni siku nzuri. Naona jua linaangaza. Je, nichukue chai au kahawa. Nadhani kawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, nitavaa nguo gani yule shati ya buluu au nyekundu. Nafikiri buluu ni bora kwa leo. Nina muktano saa nne. Lazima nijiandae mapema. Hebu niangalie maleza ajana. Nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.

Naitaji kupumuzika kidogo, wiki hii imekua ngumu sana, nitaka nje kwenye baraza, nitukuwe hewasafi, hanga nizuri leo, hakuna mawingi, nitakunjua mikono na migu, mwili unauma kidogo, labda nitanya chai ya moto, upunguza msongo kwa mawazo, itazima simu yangu kwa munda, siwezi sikia kelele za baruwa pepe, wakati wa kumuzika ni muimu kama wakatu wa kufanya kazi, naomba niwe kimia tu, nisikize sauti za asili. Ndege wanhaimba, upepu nafuma taratibu Hii ndiyo hamani ya kweli.

Nipike ni leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunua jana. Nitaopika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi. Ninahitaji limau na tangawizi kumtia latha. Je, niandaye ugali au wali nadhani wali ni bora. Unaifa haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima huwe na latha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole, wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa gitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitashi mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi, itachukuwa maji, nisikauke, labla nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima, nilijaribu kwenda asubuhi, lakini sikuamka mapema, nadhani joni wakati mzuri zaidi kwangu, nitafanya hivi wiki nzima, nitengeneze tabia nzuri.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

Mufuwa inanyesa sana leo. Sauti yake kwenye dari inanitulia. Nitatoka hinje hau nikae nyumbani nadhani kukaa ndani dio mbora. Mufuwa haitaisha araka. Nitakunjua tu apa. Nipike chai ya moto. Kuna fitabu kadhaa sinjasoma. Sasa ni wakati muzuri. Watoto wanacheza chumbani. Wanafraia na mufuwa. Wanasema ataka kuenda inje waangamize maji. Lakini baridi sana. Nitawasomea adithi baadala yake. Siku za mufuwa ni za kupumuzika na familia. Nitatayarija chakula cha moto kwa njioni. Watoto watapenda. Baridi kama hii inaitaji supu ya moto.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

Napenda kupiga picha za mazingira. Leo nitachukua kamera yangu niende ziwa. Kuna mandhari mzuri huko. Miti, mingi, na ndege. Jua linapoanza ni wakati mzuri wa kupiga picha. Rangi za hanga, umbandilika. Ziwa lina akisi kila kitu. Nitapiga picha nyingi. Kisha, nitaketi na kuchagua mbora zaidi. Shuguli hii inanipa furaha kubwa. Ninasahau masumbufo ya kila siku. Ninafikiri kuanzisha ukurasa wa picha zetu mtandaoni. Nionyeshe kazi yangu. Labda watu watapenda. Kila mtu anakipaji chake. Changu ni kupiga picha za maajabu ya ulimwengu.

Musafara wa magari leo ni muzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima ni mpigie mwenye kiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kuchindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema ndakika thelathini. Itayaepuka msongamano. Kesho, nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Sikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima njifunze kustahiimili.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

Napenda kupanda boga shambani, leo nitapalilia mbustani yangu, nyanya zinaonekana zina kuwa vizuri, tangawizi na fitungu pia vinaendelea sawa, kazi hii inanipa amani ya moyo, ninapokuwa shambani niasahau masumbufu ya kila siku, ninafurahia kuona mimea ikikuwa, ni kama kulea watoto, lazima ninyinyuzie maji leo, jua limekua kali, nitafuna nyanya wiki ijayo zimeifa, naomba nipande pia maua mengine, ili mbustani iwe nzuri zaidi, shunguli hii ni mbrudani yangu mbora.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

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi, labda niende sokoni kununuwa mahitaji ya nyumbani hau ni pumuzike tu nyumbani, ni some kitabu, ni na kitabu kimoja sija soma tangu wiki iliopita familia wangesema tuende ziara kwa bibi, atujamuona kwa muda, hiyo ni wazo zuri Tutachukua zawadi kidogo, labda matunda au mkata, na zani tafuraia muda pamoja Lakina naomba tupumuzike pia, tumekua na kazi nyingi, nitawaza mpango mzuri, turidhike wote.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

Msimu wa mfua umeanza, ni wakati mzuri kupanda bobe shambani. Itapanda maindi na maarangi wiki hii. Hathi iko tayari. Nimesha ilima wiki iliopita. Mfua itasaidia mimea kukua araka. Nahitaji kun nua mbengu bora. Itakwenda kwa mkurima mjuzi. Yeye, ana mbengu za haina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Itahomba watoto wanisaidie kupanda. Wanjfunze pia. Mafuno mazuri yatatusaidia familia mzima. Tuta kuwa na chakula cha kutosha.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

Jirani hangu alinitembelea jana, tulizungumuza mambo mengi, yeye ni mtu mzuri sana, tunasaidiana kila wakati, alikopa chumfi kidogo, nilikupa mbila tatizo, majirani wazuri ni kama familia, mwezi uliopita, mimi nilimkopa sukari, alinipa mbila maswali, tunangalia watoto kila umoja wanapoondoka, hii ni jamii ya kweli, tunahusiana vizuri, labda nitampikia chakula kidogo, mupelekea kesho, yeye alinipikia wiki iliyopita, nilipokuwa mgonjwa, lasima turudishiane wema, majirani wema ni baraka ya mungu, lazima tuwaheshimu.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

Ninahizi usingizi sasa ni saa ngapi saa tatu usiku Lazima nilale mapema, kesho ni amke asubui Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa ifi Nimezima taa zote na kufunga mlango Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi, hebu niangalie Dio, imewekwa kwa vizuri nitazima simu yangu, isilete kelele usiku Naomba nilale usingizi mzuri, bila kufunjika wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumuzika kesho ni siku mpya, nitakuwa na ngufu tena Lala salama, moyo wangu, usiku mwema.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

Je, niandesha gari yao ni chukwe mbasi, gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana, basi ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mizigo mingi, nadhani gari ni bora, nitakuwenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi, ntatembelea rafiki yangu alie mgonjwa, nilazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani, ninaitaji pia kununua dawa kutoka famazi, mipango mingi leo, lazima nijipanga vizuri, hebu niandika orodha, nisikosahau kitu chochote.

Jioni, hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga, hau nisikilize muziki tu, labda niangalia matangazo wa mchezo, kuna mchezo wa mpira kesho, ninapenda kuona timu yangu ikicheza, watoto wangetata kuona hadithi za katuni, wanafraia sana, tunaweza kuangalia pamoja, alafu watoto walale, baadae, nitakua na muda wangu, niangalie filamu yangu, nina filamu kadhaa sijasoma bado, nadhani usiku tutafraia burudani nyumbani, ni vizuri kulala mapema pia, kesho ni siku ya kazi.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

Nini itaji kuenda sokoni, jee, nina orodha yangu, hebu niangalia, unga, sukari, mafuta ya kupikia na sabuni, nimeandiga yote, ninahitaji pia kununua mboga, vitunguu na nyanya bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie peza kwa akili, jee, nikanunua kwa wingi au kidogo kidogo, kwa wingi ni nafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache, nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo Nitarudi wiki injao kwa mengine, duka lile kubwa, lina punguzo leo, nitakwenda huko.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

Nyumba inahitaji kusafishwa leo. Vumbi limejaa kila mahali. Nitaanza na chumba cha kulala. Nifunge vitanda vizuri. Chombo vya kuchomea vikozi vinahitaji kunawishwa. Sakafu lazima ifagiwe na kupanguliwa. Nahitajii kusafisha bafuni pia. Iwe safi kabisa. Kazi ni nyingi lakini nitafanya pole pole. Nitawasha muziki nifanye kazi nikiwa na furaha. Watoto watanisaidia kupanga vitu vyao. Nyumba safi inatoa amani ya moyo. Nafikiri nitatumia saa mbili tu. Baada ya kusafisha, nitakaa kwenye nyumba safi na kupumzika.